Nasasisha kifaa vyangu kila mara inapohitajika. Lakini angalau mara moja kwa wiki. Programu na mfuno mwa kifaa husasisha. Husasishwa mara tu updates zinapokuwepo. Hii husaidia kuhakikisha usalama. Utendaji bora na vipengelea vipya vinavyosaidia kazi. Pia husaidia kuzuia hitilafu za kifaa na kuondoa virusi au bugs. Kwa kifupi, kusasisha mara kwa mara, kuna hakikisha vifaa vinabaki, salama na vinavyofanya kazi vizuri.

Jioni napendelea kula chakula chepesi lakini chenye lishe. Kwa mfano wali au ugali kidogo na mboga, samaki au kuku wa kuchemsha, mboga za majani kama sukuma, wiki au spinach. Wakati mwingine supu au mayai na mboga. Napenda chakula cha jioni kiwe kisicho kizito sana ili nijisikie vizuri kabla ya kulala.

Ndiyo, nimewahi kuenda maonyesho ya sanaa. Inanifurahisha kwa sababu hunipa nafasi ya kuona ubunifu wa wasanii kuelewa ujumbe uliopo, nyuma ya kazi zao na kufurahia mtizamo tofaudi ya maisha. Pia, ni njia nzuri ya kujifunza utamaduni na historia kupitia sanaa.

Kwa kawaida, mimi hutumia takribani saa nne ama sita mtandaoni kwa siku. Muda huo hugawanyika hivi, kazi na kujifunza, mawasiliano, whatsapp, barua pepe, kupata habari, burudani kidogo kama kusoma au video. Najitahidi kusawazisha muda wa mtandaoni na mapumziko ili nisiutumie kupita kiasi.

Napendelea kusimamia na pia kusimamia kwa usawa. Kusimamia hunipa nafasi ya kuongoza, kupanga kazi na kuwahamasisha wengine. Kusimamiwa unisaidia kupata mwelekeo, maoni na kujifunza zaidi. Kwa kifupi, napenda kufanya kazi katika mfumo wa ushirikiano ambapo kila mtu anaheshimiana na kuchangia kulengana na jukumu lake.

Ndio natumia mitandao ya kijamii lakini kwa kiasi na kwa malengo maalum. Naitumia kwa kuwasiliana na marafiki na familia. Kupata habari na maarifa. Kujifunza na kubadilisha mawazo. Burudani kidogo. Kuhitaji kuepuka kutumia kupita kiasi ili nisipoteze muda au kuadhiri kazi na maisha ya kila siku.

Napenda kwenda sinema mara chache tu kama mara moja au mbili kwa mwezi. Hii ni kwa sababu napenda kufurahia filamu mpya na burudani. Pia napenda kupumzika na kushiriki uzoefu na familia au marafiki. Lakini si mara nyingi sana ili kusalia na ratiba ya kazi na shughuli nyingine. Ikiwa naweza pia kushiriki njia nzuri za kufurahia sinema bila kuadhiri shughuli za kila siku.

Tabia ni nayoipenda kwa wengine ni heshima, uaminifu na ushirikiano. Heshima kushugulika na kila mtu kwa adabu na kwa kuthamini mawazo yao, uaminifu, ushirikiano. Pia napenda watu walio na tabia ya kuheshimu muda na kazi ya wengine. Kifupi, tabia ninayoipenda ni ile inayojenga uhusiano mzuri, imani na mashikamano, kazini na kijamii.

Ndiyo napenda hadithi za ajabu. Zinanivutia kwa sababu zinachochea mawazo, ubunifu na kunifanya nione dunia kwa mtazamo tofauti. Hadithi hizi mara nyingi huwa na mafunzo yaliofichwa. Na hisia za mshangao zinazofanya kusoma au kusikiliza kufurahishe zaidi.

Zoezi nzuri niliyojenga ni kupanga ratiba ya kila siku na kudumisha nidhamu. Ninaweka muda maalumu kwa kazi, mafunzo, burudani na usingizi. Hii hufanya nipate ufanisi mkubwa kupumzika vizuri na kudumisha afya ya mwili na akili. Pia, nimejenga tabia ya kujifunza kila siku na kushughulikia changamoto bila kuogopa. Kwa kifupi, zoezi hili linanisaidia kuishi maisha yenye. Mpangilio, furaha, na tija. Kwa hivyo.

Ndiyo, napenda hesabu. Hesabu ufurahisha kwa sababu usaidia kuelewa na kutatua matatizo kwa mantiki hutoa ufahamu wa namba na mifumo jambo muhimu kwa kazi na maisha ya kila sigu. Inachangia ufahamu wa uchumi, sayansi na teknolojia. Kwa kifupi, hesabu ni changamoto yenye furaha na yenye manufaa.

Eli kukamilisha kazi kwa wakati hufwata njia hizi zinazo saidia ufwataji wa muda, nidhamu na ufanisi. Kupanga kazi mapema, kueka kipaumbele, kuzidisha umakini kugawanya kazi kwa sehemu ndogo, kufwata muda uliowekwa, kukagua na kurekebisha. Kwa kifupi, mipangilio nidhamu na umakini husaidia kukamilisha kazi kwa wakati bila msongo wa mawazo.

Muziki ninao usikiliza mara nyingi ni wa kupumuzika na kufurahisha akili. Muziki wa kustiki au la kitulivu muziki wa marudio ya kale muziki wa kisasa au burudani muziki wa kiafrika au kitamaduni kwa kifupi napenda muziki unaochanganya furaha utulivu msukumo wa mawazo.

Ndio, napenda kuvaa vipuli, lakini vile rahisi na vya kiasi. Vipuli vidogo au vya kawaida hunifanya nijisikie nimepangika na nadhifu. Bila kupitiliza, pia hulingana vizuri na mavazi mengi na hali tofauti.

Napendelea chakula kisicho mafuta au mafuta ni kidogo. Hicho husaidia kulinda afya na kudumisha nguvu bila kuwa mzito. Kufanya mwili kujisikia vizuri na kuwa na nguvu kwa muda mrefu. Hata hivyo, mara nyingine napenda kidogo cha mafuta kwa ladha lakini si mara kwa mara.

Ninaposhughulikia muda wa mwisho. Hufuata njia zinazosadia kufanikisha kazi kwa wakati na bila msongo wa mawazo. Kupanga mapema, kugawa kazi kukuwa hatua ndogo. Kuweka kipaumbele, kuepuka usumbufu, kufuatilia maendeleo, kuchukua mapumziko madogo kudumisha umakini na nguvu. Mpangilio nidhamu na umakini husaidia kukabiliana na muda wa mwisho kwa ufanisi na utulivu.

Ndiyo, naweza kuishi siku moja bila teknolojia. Ingawa itakuwa changamoto kidogo. Ningeutumia muda huo kupumzika, kusoma kitabu, kutembea au kuzungumza ana kwa ana na watu. Pia, ingekuwa nafasi nzuri ya kutafakari, kupanga mawazo na kupunguza msongo wa mawazo. Hata hivyo, teknolojia hurahisisha maisha ya kila siku. Hivyo, kuikosa kungeonekana hasa kwa mawasiliano na kazi. Inawezekana kabisa na wakati mwingine ni afya kujipa mapumziko kutoka teknolojia.

Ninajihisi kwa njia chanya kuhuzu tathmini za kazi. Zinasaidia kujua nguvu na mapungufu yangu kazini. Hutowa muongozo wa kuboresha ujuzi na utendaji. Pia hutowa nafasi ya kupokea maoni na pongezi. Jambo linaloongeza motisha. Kwa upande mwingine, tathmini zinaweza kuwa changamoto lakini zinasaidia kukua kitaaluma. Tathmini za kazi ni zana ni muhimu ya kujifunza kukua na kuboresha utendaji.

Ili kujitunza ufanya mambo yanayo saidia afya ya mwili, akili na hisia. Kula chakula chenye afya ufanya mazoezi mara kwa mara, kupumzika na kulala vizuri, kujitafakari na kupunguza msongo wa mawazo. Kudumisha uhusiano mzuri, kujitunza na mchanganyiko wa afya ya mwili, akili na kiroho.

Napendelea viatu vya kirafiki na vinavyofaa wa shuguli nyingi Sneakers au viatu vya mechezo. Viatu vya ofisi vya kawaida napenda viatu vinavyo lingana na mavazi tofauti. Hali mbali mbali za hewa napendelea viatu vina changanya faraja ubora na mtindo.

Sifa muhimu kwa kiongozi mzuri ni uhamasishaji heshima na uwazi. Uongozi wa mfano kufanya jambo kabla ya kutaka wengine wafanye. Uwazi na mawasiliano bora uaminifu na heshima uvumilivu na ustahimilivu uwezo wa kuhamasisha na kutoa mwongozo kiongozi mzuri huunganisha heshima ushirikiano na uwezo wa kuongoza kwa mfano Muzika.

Mazoezi yangu ya kila siku ni mchanganyiko wa kukimbia na mazoezi ya nguvu. Napenda kukimbia kufanya push ups, sit ups na mazoezi ya mwili yote ilikuwa na afya bora na nguvu. Pia mara nyingine hujumuisha gym au michezo ya marafiki kama mpira wa miguu au mpira wa kikapu. Kawaida hufanya mazoezi laki mazoezi nne au tano kwa wiki kulingana na muda na shughuli nyingine za kila siku. Napenda kufanya mazoezi asubuhi wakati mwili unapoanza kazi na akili bado nisafi. Hii hunipa nguvu na nishati ya siku nzima baada ya mazoezi nahisi nguvu furaha na utulivu wa mwili na akili. Pia hunisaidia kupunguza stress na kuboresha afya kwa ujumla.

Ninapenda Green Bay Packers. Ninapenda Packers kwa sababu ni timu yenye historia kubwa na mashabiki wa kweli wa moyo. Pia wanacheza kwa umoja mkubwa na kila mcheza wao una mvuto wa kipekee. Ndiyo nakumbuka Super Bowl ya elfu mbili na kumi na moja ambapo Packers walishinda dhidi ya Pittsburgh Steelers ilikuwa mchezo wa kusisimua na walionyesha ushindi wa ukweli wa kikundi. Mchezaji nambari moja kwangu ni Aaron Rodgers. Autabag huyu ana uwezo wa kushangaza kufanya mamuzi magumu kwa urahisi na mara zote uleta nguvu ya kushinda timu. Ninapokuwa napakas ninahisi, furaha msisimuko na mara nyingine hata adrenaline huongezeka sana. Haswa wakati wanapofanya touchdown au kushinda mchezo mgumu ni hisia ya mshikamano na timu na mashikabigi wengine.

Muda mmoja muhimu niliouona ilikuwa mchezo wa World Series elfu mbili na kumi na sita, timu zilikuwa Chicago, Cubs na Cleveland, Indians. Klichotokea cha ajabu ni kwamba, Cubs walishinda mchezo wa mwisho kwa mara ya kwanza baada ya karne mia moja na nane bila kushinda World Series na walirudi kutoka nyuma kwenye michezo kadhaa ya msururu ili kushinda. Nilihisi msisimko mkubwa furaha na hata shauku kidogo ya kushangaa. Mashabiki walikuwa na hisia zisizo na kifani na pia nilehisi hofu kidogo kabla ya kushinda kuhakikishwa. Ninapofikiri wakati huo ninahisi msisimuko na furaha mkubwa na pia kumbukumbu ya jinsi michezo inaweza kuleta mshikamano na hisia zisizo na kifani kwa wapenzi wa mpira wabesiboli.